Sana sana mimi sipendi kuvaa kofia mara mingi mimi huvaa kofia wakati pengine kuna baridi ama wakati ninahudhuria mahali ambapo ama ni mkesha ama mkutano usiku. Lakini kwa kawaida kwa hali ya kawaida mimi sipendi kuvaa kofia ila napenda kutengeneza nywele yangu na kuwa na nywele yangu tu hivyo.

Nikiwa na mawazo mengi mimi huwa ninatembelea marafiki ama watu wa familia yangu ninajumuika nao Tunaongea. Tunapeana mawaitha. Tunasikizana mimi huwa ninaenda ninawapa watu wanao nikaribia ama marafiki zangu mashida zangu na wana nisaidia kuzitatua.

Tunapenda sana kuangalia mpira pamoja na marafiki wangu, huwa tunajumuika katika chumba moja. Masaa ya jioni tunaangalia mpira pamoja, wikendi pia huwa tunaangalia mpira pamoja na rafiki yangu ama watu wa jamii yangu, ambapo tunaburudika pamoja.

Mara nyingi mimi husikiza muziki wa nyimbo za kuabudu Mungu kwa sababu mimi ni mkristo mimi hupenda sana kusikiza nyimbo ambazo ni za kumsifu Mungu pia mimi husikiza nyimbo za masomo ama zile ambazo zinahusu masomo.

Naweza mfundisha vyema sana mtu jinsi ya kupika chapati kwa sababu chapati ndio vyakula ambavyo mimi hupenda. Naweza elekeza mtu ila zozote ambazo zinahitajika katika upishi wa chapati na mambo ambayo yanafaa kuzingatiwa katika upishi huo.

Mahali pa mbali sana ambapo nilifika safari iliyokuwa ndefu sana ilikuwa ya kilomita zaidi ya elfu moja kutoka mahali mimi huishi ilikuwa safari ndefu ambayo ilinichosha sana kwa sababu mchana wote tulikuwa safarini tukarudi usiku.

Zahanati ninapoenda iko karibu na mahali ambapo mimi huishi, kwa hivyo mimi hutembea tu na kwenda katika zahanati. Mara mingi mimi huenda pekeangu kwa sababu sihitaji usaindizi sana kwa sababu zahanati yenyewe iko karibu. Kwa hivyo sihitaji usaindizi kupelekwa ama kusindikishwa kwenda kwenye hiyo zahanati ilipo.

Mimi jupenda sana baharini kwa sababu ninapenda uvuaji wa samaki. Kwa hivyo ninapo tembelea ama ninapoenda kujionea bahari. Huwa ninapendezwa sana na wavuvi wanavyo vua samaki na kuvieka kando. Kwa hivyo huwa ninaenda ninanunua samaki wakati mwingine.

Zinasaidia sana katika kutumia, katika kuchaji simu, kuchaji vifaa ningine vinavyohitaji umeme na pia kuleta mwangaza katika manyumba ambavyo ambayo hayana umeme hili ni jambo la muhimu kwa sababu husaidia wanakijiji ambao hawana umeme katika nyumba yao.